Naam, napenda sana kufanya yoga. Wakati mwingine napenda kufanya yoga na marafiki wangu. Wakati mwingine napenda kufanya yoga na familia yangu, tukiwa tumetulia nyumbani. Sana sana wakati wa sherehe za krismasi, sherehe za mwaka mpya. Napenda sana kufanya yoga na marafiki zangu, familia na hata watoto wa majirani.

Wakati wa likizo, mimi upenda kujistawisha kwa kujifunza ujuzi mpya, yaani kupitia kozi za mitandaoni au kusoma vitabu vinavyousu maendeleoya kibinafsi. Mimi pia utumia muda huu kufanya tafakari ya kina kuhusu malengo yangu ya mwaka na kuona wapi ninaitaji kufanya marakebisho. Vile vile, mimi ufanya mazoezi ya mwili na kutembelea sehemu mpya ili kuchangamsha akili yangu. Likizo kwangu ni wakati wa kupumzika yaani wakati wa kupumzisha mwili lakini lakini pia ni kuimarisha uwezo wangu wa kiakili na kiroho pia.

Mimi napenda sana kufanya mazoezi ya mwili. Kwa siku mimi naweza fanya mazoezi ya mwili mara mbili. Tuseme asubui na jioni kabla kulala ama kabla kuingia pale nyumbani. Mwakati ambapo ni mengia nyumbani na nikaona nitulia. Nafanya mazoezi jioni ndio nioge ni lale. Na asubui pia kabla kuenda maali popote asubui sana, saa kumi na moja asubui. Mimi nafanya mazoezi. Nafanya mazoezi kama vila kukimbia. Na pia naingia kuinua chuma.

Kwa mwaka mimi sidhani naweza kuhesabu mara ambayo naenda hospitali. Kwa sababu mimi siwezi jua nitagonjeka lini yaani mtu hajuangi kuna yule ambaye anaenda hospitali mara moja kwa mwaka. Mwingine anaenda mara kumi hata mwingine anashinda huko mwaka mzima. Kuna wale pia wanaenda kila siku.

Mimi sijahi kuiona bahari lakini napenda sana kuenda kwenye bahari. Nasikia huko baharini kuna ufuo mkubwa, una mabichi mazuri, yaani watu wanatembelea, yaani maji kule mtu haoni mwisho. Ningependa sana kuenda kwenye bahari. Mimi sijawahi kuwa kwenye bahari, lakini ningependa sana kuwa kwenye bahari.

Kile ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni ule utulivu. Yani katika mtaa wangu pale karibu na mtaaa wangu hapa karibu na mtaa wangu na inamaanisha kuna miti ambayo ina ndege. Ndege ambayo wanaimba yani sauti zao nyororo. Yani kuna ule utulivu kuna kuna kuonyesha kuwa ni mali patulivu. Ni mahali ambapo mtu yeyote anaweza kuishi. Mahali ambapo unaweza fanyia kazi yako. Mahali ambapo hapana kelele ya vitu kukimbizana. Amamagari kukimbizana.